Je, unapenda kuvaa kofia? Hapana, mimi siyo mpenzi wa kuvaa kofia. Kwa sababu, naogopwa nywele zangu, zisije zikawa nyeupe kwa hiyo, huwa sipendelei sana kuvaa kofia. Pia, naona kama hazinipendezi kwa hiyo, huwa sivai kofia.

Unawasiliana vipi na wafanya kazi wenzako? Ninawasiliana vizuli na wafanya kazi wenzangu kwa kuhakikisha ya kwamba ninatumia luga nzuli. Lakini pia nina kwa mfano kukitokea shida ninawaambia kwa uwazi bila kutumia kauli mbaya ili ueze kunielewa.

Ungependa kurudi ujana? Hapana. Sipendi kurudi ujana kwa sababu haya maisha tumepewa na mwenyezi mungu. Na maisha tunaishi mara moja tu. Labda ningependa kubaki kijana lakini sio kurudi kuwa kijana. Kubaki kijana ningependa kwa sababu kijana unakuwa na nguvu, unawezafanya kazi, ufutunakuwa mzee. Lakini pia mi sai pia ni kijana kwa sababu bado sijafika miaka ya kuwa mzee.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Mimi nyumbani nina nyumba yenye vyumba viwili. Nakipenda chumba ambacho nakilala. Kwa sababu ni chumba ambacho kimekaa sehemu vizuri ni kikubwa. Lakini pia kina hewa nzuri, kina madirisha makubwa na kinaingiza hewa nyingi. Na chumba hicho ni chumbani. Chumba ambacho kinafanya mimi nikipende ni; kwanza ni rangi ya chumba. Kiko vizuri lakini pia kina choo ndani ambayo inafanya kiwe rahisi kufanya haja zango. Shughuli ambazo ninafanya ndani humo ni kulala lakini pia huwa nacheza magemu, lakini pia huwa nasikiliza muziki huwa najihisi vizuri sana nikiwa ndani ya chumba changu kwa sababu huwa najisi huru na mwenye amani zaidi kuliko sehemu yoyote ile.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Ni nyama ambayo naipenda zaidi kwa sababu ni nyama ambayo ni laini. Ni raisi kuiandaa kwa wenye wanaipenda sana. Pia ina madini mengi na sio gharama sana kuipata.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa maisha yetu ya kibinadamu na ni migumu sana kuwa na hekima kama mfalme suleiman kwenye biblia kwa sababu yeye aliomba hekima tu kutoka kwa Mungu. Lakini hekima niliyojifunza maishani mwangu kubwa kabisa. Ni kunyamaza usiwe mwongeaji sana. Lakini pia hekima ya kuwa na busara na kuweza kumskiliza mtu na kuweza kumsaidia pale anapokuwa na shida na kuweza kuamua maamuzi yote yale kwa hekima bila upendeleo.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kufanya kazi mtandaoni kama hivi kwa kuweza kuandika mashaili na kutunga hadithi. Na ujuzi huu unamuhimu kwangu kwa sababu utaweza kwenipatia kipato inje ya kazi yangu ya kila siku. Nimejalibu kujifunza kupitia mtanda wa YouTube. Wado naendelea. Kwa sasa hivi napenda nijifunze kupitia YouTube kwa sababu nitakosa muda. Wakusema labda niende sehemu flani nikajifunze hapana. Nahisi mda mzuli ya kwanza ni sasa. Kwa sababu mda unaenda na nitaji kuwa na kipato nje ya kazi yangu ya ziada.

Niambie kuhusu jinsi unapo sherekea siku yako ya kuzaliwa. Ninapenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa kukaa nyumbani na kupika chakula hua nakaa na kupika na marafiki zangu na mpenzi wangu. Siku tu ambao ya kuzaliwa ambao naikumbuka na naipenda zaidi. Ni siku kuu ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ni siku kuu ambayo ilikua nzuri kwa sababu ndiyo siku kuu ya kwanza ya kuzaliwa ambayo nilishiriki na mpenzi wangu. Tulipika keki na keki ambayo nalipenda ni keki ambayo niliandaliwa. Kwa kushitukizwa na marafi zangu watatu ambayo waliandaa hiyo keki na kuniletea siku hiyo. Zawadi ambayo ningependa kupokea kwenye siku ya kuzaliwa ni zawadi yoyote ile tu. Mimi nadhamini sana zawadi. Zawadi ndogo tu kwangu mimi ina maana kubwa sana kwangu. Kwenye siku ya kuzaliwa ya mwaka huu, mpenzi wangu alinitengenezea saa ya ukutani yenye picha yangu.

Niambie kuhusu majila yako unayoyapenda. Majila ninayoyapenda ni majila ya masika. Ni kipindi ambacho nakipenda mno. Kwa sababu, ni kipindi ambacho hali yake ya hewa huwa inakuwa ni nzuli. Lakini pia, ni kipindi ambacho kinatupa nafasi au fursa ya kuweza kulima. Kitu ambacho nakikumbuka huwa nafanya kipindi hiki ni kipindi cha kilimo. Huwa tunalima mahindi, kalanga, mpunga na vitu mbali mbali. Kipindi hiki huwa napenda sana kuweza kujikita katika kilimo. Lakini pia hali ya hewa ya kipindi hiki ni nzuri sana, huwa haiwi baridi sana wala joto. Huwa inakuwa ni hali ya kati ambayo ni nzuri, ni nzuri sana na inanivutia. Naipenda sana masika, kipindi cha masika.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Mwaka mpya huwa nasherekea kwa namna ya kukumbuka mwaka uliopita na kufikiria ni wapi nilifanya vizuri na wapi niliteleza. Kwa hiyo nasherekea kwa kwanza kupanga ratiba za mwaka husika na kuhakisha kwamba hayo marengo ninayafikia. Kwa mfano, sherehe ya mwaka huu nilisherekea na mpenzi wangu, kipenzi, ambaye ndo mchumba wangu. Tulianza mwaka mpya kwa maombi, tuliomba, tuliombea marengo yetu ya mwaka huu. Lakini pia tukasherehekea kwa kula nyama choma, tulikula nyama choma. Lakini pia kesho yake tulitembea kwa muda mrefu. Tukizungumza na kujadili malengo yetu.

Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine. Kuwa binadamu, au kama kiongozi, lazima uwe una uwezo kupokea maoni kutoka kwa wengine bila kuyabagua. Kwa hiyo, mimi huwa nayapokea maoni kutoka kwa wengine kwa namna chanya zaidi. Baada ya muda nakaa ninayafikiri na kuyatafakari, maoni ambayo yananifaa huwa nayachukua, yale ambayo hayanifai basi huwa nayaacha na kuachana ila bila kumkosoa yule aliyetoa maoni.

Unakula nini mara nyingi ya asubuhi? Mara nyingi asubuhi ni nakula chakula ambacho hakina sukari nyingi wala mafuta mengi. Lengo langu ni kulinda afya yangu nisiweze kuongeza uzito. Hivyo huwa nakula chakula chepesi kama vile chai ya viungo siku nyingine nakula mayai ya kuchemsha na pia ama ya kukanga. Pia nahakikisha nakunywa nakula pia na matunda kidogo ili kuweka afya yangu sawa na maji ya vuguvugu yenye limau.

Unapendelea viatu gani? Ninapendelea viatu ambavyo vinaweza kunipa nafasi ya kuvaa sehemu yoyote ile, kwa hiyo napenda viatu ambavyo sio vya wazi. Viatu vyeusi lakini pia napenda kuvaa raba za michezo kwa ajili ya kufanyia mazoezi. Huwa napenda viatu vizuri na vya heshima.

Aina gani ya filamu unazipenda? Filamu ambazo nazipenda ni filamu za mapigano na filamu ambazo zinahusu, mahusiano au mapenzi. Na moja ya filamu ambayo naipenda kama ya manipulated ambazo imegizwa huko korea kusini.

Niambie kuhusu michezo unayopenda kutazama. Michezo ambayo napenda kutazama ni mchezo wa mpila wa miguu. Ninaupenda sana wa mchezo wa mpila wa miguu kwa sababu huwa unaleta hisia kubwa sana katika maisha yangu. Kwa mfano nakumbuka katika mechi ya Real Madridi zidi ya Man City kwenye ligi ya mabingwa wa ulaya kwenye hatua ya nusu fainali. Mechi ilikuwa inaleta hisia nyingi sana. Inatukanisha watu mbalimbali wakati tunashangilia. Na mchezo wa kushangaza ambao niliwahi kutazama ndo huu wa Real Madridi zidi ya Man City ambao Madridi mpaka dakika ya themanini na tisa alikuwa anatolewa. Lakini tuliweza kurudisha na kuweza kushinda. Mchezo ulikuwa wa kushangaza sana. Mchezo ambao ningependa kutazama siku moja, labda niweze kufika katika uwanja wa Santiago Benabe. Wa timu yangu penda Real Madrid niweze kutazama mchezo wa kati ya Real Madrid na Barcelona. Wakati natazama mchezo wa mpila wa miguu kwa kweli huwa nahisi vizuli sana. Na wakati huo huwa siwezi kunywa kitu kingine chochote kile. Huwa naangalia tu mpila, ninapata fulaha moyoni, ninapata mda kupumzika.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi. Kinywaji ambacho ninapenda kunywa asubuhi ni maji ya uvuguvugu ambayo ninakuwa nimeyachemsha kidogo halafu ninaweka limau kwenye maji alafu ninakunywa.